Kwa upande wangu, kipaumbele namba moja ni uwazi na unyofu, yani clarity. Unajua kazini watu wengi wanapoteza muda mwingi kwa sababu ya kutuelewana au kuzungumza kwa mafumbo Mimi na amini mawasiliano bora ni yale ambayo yanajibu, maswali kabla yajaaulizwa, yani. Unatua tarifa ambayo ni raisi kueleweka, haina maneno mingi ya kitalamu ya sio na lazima na inafanya mwenzako ajua hatua inayofuata ni lipi.

Kwenye kushugulukia wateja mimi huwa naamini katika kauli moja Mteja ni binadamu siyo namba hivi ndivyo ninafiofanya mambo yangu namsikiliza kwanza Kabla sijaanza kutoa majibu au utetezi nampa nafasi mteja aseme kitu kilicho mwayoni mwake ingine ni naweka hisia Yaani empathy kama ana tatizo simpi majibu makavu nahitaji kumuonyesha kuwa naelewa anavyojisikia badala ya kusema hiyo ni sheria yetu naweza kusema naelewa inavyokukera ebu tuone jinzi ya kutatua hii pia naongea lugha raisi nakuwa mkweli na muwazi yah.

Mimi ni mtu wa vibanda haswa mimi hupenda kula nje Vibandani vya mtaani na sehemu za wazi Sipendi sana ile mkaawe ya kistaarabu ambapo analazimika kutumia uma na kisu huku ukiogopa kucheka kwa sauti Hapo ndipo huwa napitia kila wikendi kwenye nyama choma, yaani sehemu wazi, the open place, unajua ile sehemu ambayo moshi wa mbuzi choma na kusalimia tangu ukiwa mita mia moja, hapo ndipo pangu sasa.

Kwa kweli mimi ni mtu wa kuwa na ndevu kiasi Yaani zile Istanbul au ndevu fupi ambazo zimechongwa vizuri Sipendi kukaa kila kitu likawa clean shave kama mtoto mdogo lakini pia sipendi kuziacha zikawa ndefu sana mpaka zikajifunga au kuanza kuwasha hizi hapa ndipo sababu zangu mwonekano na kujiamini kuepuka maumivu ya wembe utaratibu wa grooming.

Hata usiulize asali ni kitu cha lazima katika kwenye jikoni yangu sio tu kwa sababu ya utamu wake bali ile hali asili inayokupa unapoila Mimi ni mtu wa hina mbili linapokuja swala la asali kwenye chai au kahawa situmii sukari kabisa kama tiba yaani 'home remedy' Unajua zile siku ambazo unahisi koo linanza kuwasha mafua yananyemelea Mimi sichukui dawa za kizungu haraka, nachukua asali, naichanganya na ndimu na kitunguu saumu kisha nakula kijiko kimoja Kuna siri moja napende ile asali mbichi ambayo haichachujwa sana ile yenye vipande vya masega ndani Pia ata mara mingi natumia asali kwenye chakula.

Kusema kweli kama binadamu yoyote yule kazi yangu hukua na changamoto mingi hadi wakati mwingine nafikiria kuchukua likizo ya ghafla na kukimbilia kijijini hisi hapa ni baadhi ya kera au changamoto zinazo kutana nazo kila siku deadline zinazo kapa koo kuna wakati kazi zinakuja kwa mapupuo Unakuta buzi au mteja a ataka report Jano wakati wewe ndio kwanza umeanza kuandika kichwa cha habari Pia mabadiliko ya teknolojia ya kila siku mwingine ni mawasiliana mabofu Pia ni mgine ni uchofu wa macho na mgongo Kwa sababu kazi yangu inahusiana kukaa sana kwenye kompyuta maranyingi jioni nafika nikiwa na maumivu ya mgongo na macho yana washa Pia kutafuta balazi work life balance ingine ni ya kutafuta work balance kuna wakati kazi naingilia muda wangu wa kupmzika unakuta niko chakula cha jioni na familia angu kichwa bado kiko kwenye matatiso ya ofisini.

Kupanga kazi yangu ni kama vita ya kila siku kati ya nidhamu na uvivu Kwa hivyo inabidi niwe na mbinu za kijeshi kidogo hili nisipotee hivi ninavyo hivi ndivyo ninavyofanya hili mambo yaende Kwanza huwa napanga nandika to do list ya siku uliopita pili kula chura kwanza eat the frog kuna ili kazi moja ambayo huwa tunaiogopa labda ni ngumu inachukua muda au inachosha mimi napenda kuhifanya hiyo kwanza kabisa saa mbili ya asubuhi wakati akili bado ni mbichi na nishati ni nyingi pili tatu kutumia kalenda ya google google kalenda Mimi siamini kumbu kumbu ya siamini kumbu kumbu yangu 100% Kila kikao kila ahadi na kila muda wa kufanya kazi fulani deep work na uwekea kwenye kalenda nne bini wa dakika hamsini na kumi Pomodoro siwezi kukaa saa nne mfululizo nikitazama kioo cha kompyuta Nitachanganyikiwa kwa hivyo wanafanya kazi kwa dakika hamsini kwa umakini mkubwa kisha ninajilazimisha kusimama wa dakika kumi Tano kujipa zawadi kama nimepanga kumaliza repoti fulani ngumu na Nikaifanya kwa wakati najizawadi najizawadia kitu kidogo labda ni kikombe cha kahawa nzuri au dakika kumi na tano za kusoma habari za mchezo.

Kwenye timu mimi siyo yule mtu wa kukaa pembeni na kusubiri maelekezo tu Naamini kabisa kuwa kazi ni watu na kama hatuelewani vizuri hata tukiwa na akili kiasi gani tutafeli hivi ndivyo ninavyoshirikiana na wenzangu ili mambo yaende kwanza mawasiliano ya wazi na ya haraka.Pili kusikiliza saidi ya kuongea.Tatu kuwa mshangiliaji. Yaani chair leader wa chair leader.Nne kusaidiana tano muda wa nje ya kazi.

Kusema kweli usafiri wangu wa kila siku ni mchanganyiko wa vitu viwili kulingana na hali ya hewa na ratiba yangu gari langu ndogo na miguu yangu. Hivi ndivyo inavyokuwa gari kwa ajili ya kazi na umbali Kwa harakati za asubuhi kuwayo ofisi ni natumia gari langu inanisaidia kukuwepa vumbi na muhimu zaidi naweza kusikiliza radio, podcast au muziki ninaupenda nikiwa kwenye foleni. Pili. Kutembea kwa miguu. Kama naenda sokoni, dukani au kutembele rafiki ya anayeishi mtaa wa pili. Sipendi kabisa kuwasha gari na penda kutembea. Inanipa nafasi ya kusalimia majirani kuona mabadiliko ya mtaani.